Marafiki zangu mimi napenda wakati ambapo tuko pamoja. Tunaenda kutembea ama kujivinjari katika mahali ambapo kuna mandhari mazuri. Ama tunaenda kujaribu chakula ambacho hatujai jaribu. Izo ndo vitu ambazo napenda kufanya na marafiki zangu.

Nyama ninayoipenda mimi ni nyama ya ngombe kwa sababu nyama ya ngombe inaladha nzuri kuliko nyama ya nyama ya kondoo ama ya mbuzi. Nyama ya ngombe mimi nasikia ina ladha nzuri na pia ni nyepesi. Huwezi linganisha na nyama ya hizi nyama zingine lakini mii napenda nyama ya ngombe.

Kama anapenda kupiga chombo cha muziki, italingana ni muziki, gani? Vyombo vya muziki ambavyo ninajua ni gitaa. Gitaa nimejaribu, lakini sikufanikiwa. Mimi siko siko mzuri vile katika mambo kama hayo. Kwa hivyo, kwa vyombo vya kupiga vya muziki, hapo siezi sema kama napenda. Sipendi.

Mchezo ambao ningependa kujaribu katika miaka hii ni mchezo wa kuogelea. Ningependa sana kuenda mashindano ya kuogelea hivi kwa sababu hayo ni mashindano ambayo ningefurahia sana kushiriki.

Changamoto ambazo nakutana nazo kazi ni kwa vile nilisema na kazi mbili na uwalimu na ninayakuuza maua. Katika kwa uwalimu, changamoto ambazo napatana nazo ni wanafunzi ambao ni watundu. Wanafunzi ambao hawataki kusikia. Huku kwa maua, changamoto ambayo napatana nao ni serikali kuja kuchukua bidhaazangu wakati ambapo nimekosea.

Kama mimi ni mtu wa kuchelewa au kuwahi, mimi si mtu wa kuchelewa. Mimi napenda kuwahi, napenda kufika mahali wakati ambapo natakikana. Sipendi kuchelewa kwa sababu muda, ukiangalia vizuri, muda unapoupoteza, hauwezi rudi tena. Kwa hivo mimi si mtu wa kuchelewa, mimi ni mtu wa kuwahi.

Wakati gani wa siku nafanya kazi vizuri, mimi ni mtu wa kufanya kazi usiku. Napenda sana wakati wa usiku kwa sababu hakuna kelele na hakuna mtu ambaye ananisumbua. Napenda kufanya kazi yangu wakati ambapo ni menyamaza kwa sababu marahio naweza kuwaza vizuri. Na naweza kufanya kazi yangu polepole kwa utaratibu bila kuulizwa na mtu.

Nani ali nifundisha jambo muhimu? Watu wengi katika maisha yangu wamenifunza mambo muhimu. Kama wazazi wangu ambao wali nilea kutoka nikiwa mdogo wali nifunza mambo mengi muhimu. Na pia naeza ongelea walimu wangu wakati ambapo nilikuwa shule. Walikuwa wana nifunza pia mambo muhimu. Pia ni na marafiki ambao hunifunza mambo mengi muhimu kwa hii maisha.

Unapenda kuenda madukani lini? Napenda kuenda madukani wakati ambapo hakuna watu wengi. Mimi kama nilivyosema sipendi mahali ambapo kuna watu wengi. Napenda watu wakiwa wachache ndio ninaenda dukani na narudi haraka haraka na sitabishana na mtu kwenye njia. Kwa hivyo wakati ambapo hakuna watu wengi, huo ndio muda ambao napenda kuenda.

Swali nzuri nahifadhi pesa vipi?. Pesa zangu nahifadhi kwenye benki sana sana ama nachukua ile pesa naieka kwenye mkebe ambao siwezi fungua. Lakini kwenye benki ndio napenda kwa sababu hizo pesa zajiongeza. Kuna marupurupu katika mwisho wa mwaka. Hivo ndo mimi huhifadhi pesa zangu na kule kwenye benki siwezi zitoa ovyo ovyo.

Kama mimi nimewahi kuona bahari, ndiyo, mimewahi kuona bahari mara mbili, nimeenda kule eneo la Mombasa, nikaliona bahari na nikaweza kuogelea, maji ya kule ni ya chumvi sana na kuna jua na joto kali, si mahali ambapo napenda kuenda sana, lakini ni mahali ambapo nimeenda.

Chakula ambacho napenda zaidi ni napenda sima. Kwa sababu sima inajenga mwili na inatengeneza mwili na pia haina mambo mengi. Inapikika haraka naweza ikula kwa vitu vingi.

La, hasha. Kama napenda kuzungumza kuhusu siasa, mimi sipendi kabisa kuzungumza kuhusu siasa. Kwa sababu siasa ina mambo mengi ambayo pia mimi mwenyewe mambo mengine siielewi. Na pia mimi huona ni mchezo ambayo siwezi taka kucheza ama mtu ambayo ako karibu na mimi acheze. Siasa hainifuraishi hata.

Nikweleze kuhusu chumba ambacho ni nacho kipenda kule nyumbani. Chumba ambacho nacho kipenda kule nyumbani kusu tuanze na jikoni. Napenda jikoni kwa sababu kule jikoni ni naandaa mankuli mazuri mazuri. Juu unakumbuka nini kinachofanya chumba hicho kipendeke na kipenda kwasababu kinandaa ma ankuli mazuri na shugli gani zinazo Unazofanya pale kupika Unaisi vipi ukiwa ndani ya chumba hicho Unaisi vizuri sana ni kiwa katindani ya chumba hicho.

Tabia gani za watu ambazo zinanichukiza tabia za watu ambazo zina nichukiza ni watu ambao hawapendi kusikiza wengine watu ambao hawapendi kupewa mwawaidha wale watu ambao hujifanya wanajua kila kitu hiyo ni tabia mbaya sana watu wanafaa kuwa wanakubali Wanakubaliana na wale wengine Hata kama hawakubaliani basi wapingane Lakini wasiseme wasiambiwe kitu chochote.

Ninapenda kuenda sinema mara ngapi. Ningekuwa na pesa mimi, ningekuwa naenda sinema kila mara. Kila siku ningekuwa na pesa lakini kwa sababu inahitaji pesa mingi, inanibidi niende sinema mara moja kwa mwezi ama mara moja kwa miezi mbili.

Aina ya keki ambayo unapenda. Aina ya keki ambayo napenda inaitwa red velvet. Ni nyekundu ndani. Nyekundu undani na ina ina juu imepakwa vitu. Yaani ni tamu. Lakini napenda ile ambayo haina sukari nyingi. Ndiyo.

Je umewahi kufanya yoga, la hasha, sijawahi kufanya yoga, lakini natumai kwamba muda unaposonga, siku moja ntakuja kuweza kupata kufanya yoga, lakini sijawahi kufanya yoga, maishani mwangu sijawahi ata kidogo, lakini ningependa ningetamani sana siku moja, angalau niweze kufanya pia.

Unasherehekea mwaka mpya vipi? Jinsi ambavyo nasherehekea mwaka mpya ni nilish tushauvuka mwaka. Sasa mwaka uku kariyo. Mwaka ni kuisha unaisha sasa. Lakini jinsi ambavyo ninasherehekea ni kwamba ninajipa furaha na sitaki kujisumbua na mambo ambayo mabaya yalitendeka kitambo. Nataka kushughulika na mambo mazuri, mazuri tu.

Naandaa ripoti za kazi vipi? Ripoti zangu za kazi naziandika kila wiki. Kila wiki lazima tuandike ripoti. Kwa hivyo, kila siku, tukio mbalo limetendeka kila siku huwa naandika nahifadhi mahali naandika. Kisha ikifika mwisho wa wiki nazikusanya zote mawazo yote kisha nayaandika yote pamoja.

Ni kueleze kuhusu michezo nayopenda kutazama. Mawazo ya kwanza kushiriki ni michezo gani unapenda kutazama. Mimi michezo ambayo napenda kutazama sana sana ni kukimbia kisha kandanda. Labda unaeza kueleza kwa nini uinapenda michezo hii. Kukimbia napenda kukimbia kwa sababu katika nchi yetu watu wengi sana ni wakimbizi. Kuna wakimbizi wengi sana na napenda kuona nchi letu likijipigania na kushinda kule nje Unakumbuka mchezo wa kushangaza ulioutazama? Kwa sasa siezi kumbuka. Ungependa kueleza ni wapi unapenda kutazama michezo. Michezo yangu mimi natazama kwa nyumba tuu. Lakini kama ni kandanda naenda kule kwenye klabu, natazama huko. Unahisi nini wakati unatazama michezo. Nahisi msisimko nahisi vyema sana napotazama hii michezo.

Natumia muda gani mtandaoni kwa usiku. Wakati mwingi ni wakati ule ambapo mtandaoni singii kamwe usiku. Kwa sababu usiku ni wakati wangu wa kupumzika. Lakini wakati ambapo niko na kazi natumia muda mwingi sana. Karibu masaa manne.

Kinywaji gani baridi nachopenda? Kinywaji baridi ambacho napenda ni labda soda, soda baridi, ama maji baridi. Lakini mi sipendi vinywaji baridi sana, napenda vinywaji ambavyo viko viko moto kidogo, si moto sana, lakini moto kidogo.

Ni stadi gani muhimu kwa kazi yangu? Kama nilivyowaeleza niko na kazi mbili, ni na mimi mwalimu na pia mimi nauza maua. Katika kuuza maua, stadi ambayo napenda zaidi ni ule mpangiliwa wa maua kuweza kupanga maua kwa njia mbali mbali, ambazo zina wafurahisha wale wanaowakuja kununua kila siku.

Napendelea chakula chenye ladha gani, mimi napenda chakula ambacho ni kitamu, napenda chakula ambacho kina sukari mingi na napende chakula ambacho kina angano. Pia napendelea chakula ambacho kimewekwa vitu vingi ndani, viungo vingi, ambacho ni kitamu na kinanukia vizuri.

Jee, umewahi kununua tikiti za tukio. Ndio, nimenunua tikiti za matukio kadha kama huku Nairobi kuna Tukio nyingi sana ambazo kutendeka hapo mwisho wa mwaka. Kwa hivo kama mwaka jana, niliweza kununua tikiti mingi. Si moja tuu ila tikiti mingi.

Unapenda kujifanyia mambo mapi ya vipi? Mhmm, mambo mapi ya Ha, ndasemaje. Napenda kujinunulia bidhaa mpya mpya katika maisha yangu. Kila mwezi lazima nijinunulie zawadi.

Nafanya nini kila asubuhi napo amka? Kila asubuhi napo amka najitayarisha. Ha, ya, najitayarisha, na nywe chai, na wa mdomo kisha natoka. Lakini asubuhi nikiamuka lazima niombe, ni jitayarisha, ni nyue chai. Ni oge, ni jitayarisha, ni nyue chai.

Unapenda suruwali au sketi. Napenda zote kwa sababu sketi. Sketi huwa navaa nikienda kanisani. Suruwali huwa navaa nikienda kazini. Ile nisihisi baridi kwenye miguu. Lakini nikienda kanisani ni sketi. Ndiyo.

Mchezaji gani wa michezo unapenda? Mchezaji gani? Nilikuwa napenda Eliud Kipchoge. Eliud Kipchoge ni mkimbiaji. Alikuwa anakimbia na alikuwa anapata medali mingi sana huku, huku Kenya. Alikuwa anapata medali mingi huku kwetu.

Mkate wa aina gani naupenda. Mkate gani. Kuna mikate aina ngapi hapo nitauliza kwa sababu sijui mikate aina mingi. Najua tu mikate aina kadhaa lakini mkate wa aina gani. Sielewi kabisaa ni mikate wa aina gani huo mnanogelea. Napenda tu mkate mkate.

Nieleze hali ya hewa leo. Hali ya hewa leo, labda ni jua au mawingu au mvua leo, kuna jua kali, kuna jua kali. Unajisikiaje kuhusu joto au baridi. Kuna joto, lakini mahali ambapo niko, kuna baridi kwa sababu ni katikati ya majumba, mawili, marefu. Umevaa nini kwa sababu ya hali ya hewa. Mimi ni kona sueta, ni kona kaptura. Je, unapenda aina hali ya hewa ndiyo. Hii aina hali ya hewa inapendeza. Unataka kufanya nini katika hali ya hii ya hewa. Leo ningependa kuenda kuogelea, lakini siwezi kwa sababu niko kazi.

Unakaa hadi saa ngapi usiku? Kila siku mimi hukaa hadi saa tatu kama sina kazi. Kama sina kitu cha kufanya ninakaa hadi saa tatu na lala. Lakini wakati ambapo nikona kazi ambayo nafanya, naeza kaa hadi kesho yake asubuhi. Bora nikona kitu ambacho nafanya.

Unafanya nini wakati wa mapumziko kazini? Kama nilivyoeleza hapo awali, wakati wa mapumziko kazini mimi napenda kukaa, tuseme nenda nakula, ama natulia, natulia nawaza nikijitayarisha kusu yale mambu ambayo yatakuja tena.

Unapokeaje maoni kutoka kwa wengine? Maoni kutoka kwa wengine, napokeaje?. Wakati ambapo ninapata maoni kutoka kwa wengine, mimi husikiza. Lisije likawa ni jambo nzuri, halafu nikose kusikiza na nikose kupata maarifa. Mimi, kama nilivyosema, napenda maarifa sana.

Unafanya nini ili kujitunza? Ili kujitunza mimi nala vizuri, nala chakula kizuri, nafanya mazoezi kama nilivyowambia mimi natembea sana, na pia nanunua mafuta ya ngozi ambayo yatafanya ngozi yangu iwe laini na akadhalika.

Unakaribishi wafanyi kazi wapi vipi? Mimi huwakaribisha kwanza kwa kuwambia jina langu, kisha nauliza jina lao, kisha sasa kwa kujuana zaidi na waonesha vile ambavyo kazi inaendelea ili wasije wakakosea na wanapo kosea na wapatia muda hadi wakati ambapo watajui yu kazi vizuri na sasa hatuweze kwa hukumu kwa sababu huwezi anza kwa hukumu kama bado hawajelewa hile kazi kabisa.

Je, unapenda kufanya kazi nyumbani. Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani. Na nafurahia sana wakati ambapo kazi ile ni kazi ambazo napenda kama kupika ama kuosha vyombo. Lakini kufua nguo, kufua nguo nayosipendelei kabisa. Mii napenda zile kazi ambazo unapenda nitafanya vizuri.

Je unapenda kupanda mlima, kama nilivowambia, ndiyo napenda kupanda mlima, lakini juzi, kuna tukio ambalo lilifanyika, nilipokuwa nikipanda mlima kuli, nilipoteza, pumzi zilinitisha kabisa. Sasa naugopa lakini ninapenda kupanda mlima, lakini naugopa kwa sasa.

Mafunzo gani ya kazi yamenisaidia? Mapunzo mingi sana ya kazi ya menisaidia. Sana sana mafunzo mbayo yamenisaidia ni kuongea na watu. Kujua, kuongea na watu na kukaa na watu. Hayo ni mafunzo mazuri sana kwasababu haya yanatumiwa mahali kwingi huku duniani na kujuana na watu. Nimejua kujuana na kuongea na watu. Vizuri.

Jee, umewahi kufuga mnyama, ndiyo. Kule nyumbani tumefuga wanyama wengi. Tumefuga kuku, tumefuga bata, tumefuga mbuzi, kondoo. Hawa ndo wanyama ambao tumefuga sisi. Hawa ndo wanyama pekee, najua kufuga.

Nashughulikia vipi udaifu wako vipi kazini. Udaifu wangu na shugulikia vipi. Mimi huakikisha kwamba udhaifu wangu nimeujua na nimeweza kurekebisha mambo kadha wa kadha yale ambayo ningeweza. Yale ambayo siwezi itabidi waniwie radhi. Lakini yale ambayo naweza ninaweza kurekebisha.

Nikwambie kuhusu mnyama wangu wa kufuga ama ninayeteka mwanzo ni aina gani wa mnyama. Mi kwanza sina mnyama wa kufuga mi mwenyewe lakini kule nyumbani tunat umefuga mbwa anaonekana vipi. Ni mbwa mzuri mwenye adabu na mwenye kubwekea wale watu ambao hawajui. Tabia zake au mwenendo wake ni vipi. Kama nilivo sema, anabwekea wale watu ambao hawajui kwa hivo ni mbwa anaye linda nyumbani vizuri. Je, anafanya kitu chochote cha kuchekesha. Ndiyo, anapenda kurukia rukia watu sana. Kwani, napenda wanyamapori wakufugwa. Ah, si kusema kuhusu wanyamapori. Nlikuwa naongelea tu mbwa wangu. Ambaye si mnyamapori.

Unafanyaje kazi ya ushirikiano na wengine, wakati ambapo umepewa kazi ya kushirikiana na wengine, unafaa kuwa mtu mzuri kwao, unafaa kuwa mtu mwenye kusikiza maoni ya wengine, unafaa kuwa mtu ambaye anaweza kuishi na wengine na kuwachekesha, unafaa kuwa mtu ambaye aneza tegemewa na wengine pia.

Nikuambie kuhusu shughili zangu za siku za mvua mawazo ya kwanza uneza kushiriki ni nini hufanya wakati wa mvua. Uneza kushiriki na nini ni nini hufanya wakati wa mvua kuu. Hilo swali sijaelewa kabisa. Hilo soa lisidelewa.

Ni nini kipaumbele kazini kwa mawasiliano? Kipaumbele ni kukua mwenye adabu. Mimi ningesema kukuwa mwenye adabu. Unakuwa mwenye adabu katika mawasiliano yako. Kila mara unapoongea kuwa mwenye adabu.

Unatumia kompyuta kwa nini zaidi? Aha, natumia kompyuta, mkwanza naona video na kompyuta, pia maramingi ninaandika ripoti za kazi kutumia kompyuta yangu, na mara zingine kazi zikitokea kazi ambazo zinaitaji kompyuta na itumia pia.

Napenda chai au kahawa? Swali nzuri hili mimi kulingana na mimi, mimi ninapenda kahawa chai nayo siipendi hata, hata. Lakini kahawa nayo ina madhara yake kwa sababu kila mara unapokunywa kahawa haupati usingizi. Mara nyingine unapokunywa kahawa unashindwa unashindwa kula vizuri, kwangu nashindwa kula vizuri. Kwa hivyo kuna muda mwingine nilikuwa nimekatazwa kunywa kahawa na daktari kwa sabu ilikuwa inafanya niwe na mwili mdogo sana.

Ninaweka Nenosiri salama vipi? Kwa kusahao, neza sema kwa kusahao. Mara nyingi ninapopoa Nenosiri, ninapopoa, ninapoweka Nenosiri, ninasahao na wakati mbapo narudi kule kwenye lile apu, inanibidi nifinye forgot, nimesahao, ili wanipe tena. Tumimi husahau sana, lakini mara nilifunzwa nenosiri nitumie maneno ambayo nitaweza kukumbuka, kung`amua haraka. Kwa hivyo nimeziandika katika kitabu changu.

Kumbukumbu gani nzuri ninazo za kutoka utotoni? Nikiwa mdogo sana, nilikuwa kuna wakati nilienda kumtembelea tajiri mmoja sana, alinipa uji ambao ulikuwa mtamu. Mtamu, kisha wakati nilipomaliza, nililamba midomo na kumwambia sijashiba. Hilo lilikuwa jambo mbaya lakini hilo ni kumbukumbu la kumbukumbu nzuri kwa sababu aliweza kuniongeza uji na akaniambia kwa hii maisha usiwahi ogopa kuitisha kile ambacho unataka kwa sababu kile ambacho unataka kiko.

Ushauri gani ningependa kumpa mtu anayeanza kazi? Aa, mimi nigempa ushauri gani kwanza ushauri ambao nilipewa nikianza kazi niliambiwa kwamba niwe marafiki ndiyo lakini nisiwe rafiki rafiki yule wa karibu sana na watu wa kazi kwa sababu watu wengine haujui kama wanakutakia mazuri au mabaya na wengi wao wanakutakia mabaya kwa hivo jichunge sana na watu kule kazini.

Ni malengo gani ni nae kwa kazi yangu? Kwa kazi yangu, malengo yangu ni kuendelea kukua kibiashara na kujulikana na watu wengi na kuweza kupata pesa mingi, lakini kwanza ni pate taji. Kwa sababu wakati unapotopata taji, ata kuwe kugumu aje, ata wakati uwe mgumu, ata majira yawe magumu, utaweza kupata wale wanunuzi ambao ni wako wazamani na wengine pia badu wataja. Kwa hivyo kujulikana sana.

Ninapenda kufanya nini na familia yangu? Eee, ninapenda kukaa na familia yangu, napenda kukaa vizuri na familia yangu, ninapenda kula raha na familia yangu, nikipata pesa, napenda kuenda kule, niweze kuwanunulia vitu, wale watoto, na tuweze kuwa na wakati mwema, tuchinje mbuzi, tule, naam.

Nilifanya nini asubuhi hii, mawazo ya kwanza, niliamka saa ngapi, niliamka saa kumi na moja asubuhi, ni kitu gani cha kwanza ulifanya baada ya kuamka niliomba, ulikula nini chakula cha asubuhi, nilitoka tu leo sikuweza kula, sikupata mda wakula, kwa sababu nilikuwa na nguo kadhaa, nilikuwa namalizia kufua, uliendaje kazini au kuanza siku yako, nilitembea tu hadi nikafika kazini, ulihisije asubuhi hii, nilihisi vyema sana kuamka lakini nilikuwa na mawazo kwa sababu kuna jambo ambalo limekuwa limetendeka katika maisha yangu ambalo linanifanya nishtuke natumai litakuwa sawa.

Ninafanya nini wakati wa wasiwasi? Hili ni swali nzuri. Wakati wa wasiwasi najipata nafanya mambo mengi mabaya mabaya na mimi sipendi wasiwasi napenda kuwa mtu ambaye hana wasiwasi. Ningependa sana mambo ambayo yananipa wasiwasi yaache kunipa wasiwasi lakini kwa sababu hili ni dunia lazima tuwe katika wakati huo mgumu.

Mahali gani pa kihistoria ningependa kutembelea? Mahali gani pa historia? Sijui kama kuna mahali ambapo pako kwa akili ningetaka sana kutembelea lakini ningetaka kuona mji wa Rome Roma, kule Roma. Nasikia kwamba kule kuna majumba mazee, mazee, ningependa sana kuenda huko kutembea.

Jee, unapenda kucheza michezo ya ubao. Michezo ya ubao, si michezo ya ubao ni gani? Lakini naam, michezo ambao napenda kabisa kucheza ni michezo ya simu tu. Michezo ya ubao, si sana. Lakini, michezo ya ubao, si sana.

Chakula gani ninachokikula maramingi mchana? Napenda kula chapati sana mchana. Chapati ama totila waita totila kwa kingereza. Napenda kula chapati sana mchana na maharage. Maharage napenda kula asubuhi lakini kila siku lazima nile maharagwe.

Ni kuambie kuhusu njia nayotumia kupumzika. Naeza kuleza nini kinacho nifanya nitulie. Nyimbo, napenda kusikiza nyimbo sana. Ninaposikiza nyimbo mara nyingi mimi hua natulia. Labda ni mazoezi ya yoga au meditation na sifanyi yoga, mimi sigeifanya yoga. Je, unakumbuka wakati ulipojifunza njua ya kupumzika, ndio, ilikuwa wakati nilipokuwa shuleni, wakati wa likizo, nikuwa najipata sana, nataka kupumzika, nataka njia ya kupomzika. Ungepena kushiriki ni muda gani unachukua, muda ambao unachukua kupumzika ni karibu risali moja, unahisi jinsi gani baada ya kupumzika, nahisi vizuri, nahisi mwepesi, najihisi vizuri sana.

Napenda mwanga mkali au mwanga wa kati. Mi napenda mwanga wa kati. Mungu hukua mkali sana. Waweza nishinda kukula. Kwa sababu sipendi vitu chungu sana. Kama nilivyo waeleza pale awali napenda vitu ambave vina sukari. Napenda vitu ambavyo vina sukari. Mwanga wakati uko sambamba.

Unajihisi vipi kusubiri kwenye mstari? Mimi sipendi vitu ambavyo vina nifanya kusubiri sana. Napenda sana mahali ambapo kuna hakuna mstari. Lakini kwa sababu lazima tuwe katika mstari, lazima niwe na adabu, lakini sihisi vizuri. Ningependa sana mambo ya fanyike, yani kitu kifanyike kuwache kuwa na hii mstari, hizi mifoleni, zinasumbua na zinasinya na zinakula wakati mwingi.

Ninafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Ninapopata kazi, huwa naigawanya katika vikundi vidogo vidogo. Vikundi vidogo vidogo ambavyo nitaweza kufanya kwa haraka na ninajipa mutisha na kitu. Nikimaliza hiki kipindi, nitafanya hivi, ama nitakula hiki. Nikimaliza hiki kipindi, nitafanya hivi, ama nitajinunulia hiki. Hapo naweza kumaliza kazi kwa wakati unaofaa.

Je, unavaa miwani la hasha, lakini kwetu kuna hiyo shida ya macho, kama mamangu anazivaa, dadangu mdogo anazivaa, pia mimi kuna wakati ambapo macho yangu yalikuwa yamefura sana, ikanibidi niende kule hospitalini, kuangalia kama naezapata matibabu, lakini hawakunipatia miwani, walinipa tu dawa, Lakini pia mimi waliniambia niko na shida kidogo ya macho ni vile haijajitokeza kama ya wale wengine lakini la sivai miwani.

Ni natumia njia gani ya usafiri kila siku. Sijui kama kutembea inajulikana kama njia usafiri lakini kama nilivyoeleza hapa awali mimi situmii situmii njia situmii njia yoyote ya usafiri situmii gari mimi hutembea hadi kule nakofanya kazi. Hiyo pia naifanya kama mazoezi yangu ya kila siku natembea nikienda, natembea nikirudi Lakini wakati ambapo inahitajika sana natumia gari.

Unashughulikia makosa kazini vipi? Ninapojua ya kwamba nimekosa ama ninamakosa mimi hujaribu sana kurekebisha yale makosa yangu na sipendi kuwekelea, siwezi taka si kabisa kuekelea mwezangu makosa ambayo mimi nimefanya. Kwa hivyo ninashughulikia makosa yangu na nahakikisha nimerekebisha na nimeambia kama nimekosea mtu namwambia pole.

Rangi yako ya kupendezwa ni ipi, hako kusema kweli sijui, lakini wakati mungine ni rangi nyeupe, wakati mungine ni rangi ya pink, sijui pink ya ituaji kwa kiswahili lakini ni hiyo rangi sasa, wakati mungi ata sijui nina marangi mingi sana ambayo napenda mingi.

Je, unapenda hesabu. Ndiyo, mimi napenda hesabu sana, tena kwa sana. Kwa sababu, hata kule, nilipoenda katika chuo kikuu, nilienda nikasomea hesabu. Hesabu nilikuwa nailewa, nilikuwa naweza kungamua mambo mengi sana katika hesabu. Hadi wakati ambapo nilikuwa mdogo sana, nilipokuwa chekechea, nilipoenda shule ya upili, na sasa nikienda kumaliza na hesabu pia.

Haa, niambie kuhusu utaratibu wako wa kahawa au chai. Mawazo ya kuanza, unaeza kueleza ni nini unayokunywa kahawa au chai. Mimi kama nilivyowaambia hapo awali, mimi sipendi chai. Kahawa yanifurahisha kuliko chai, labda unaandaa vipi na ni wakati gani. Chai, natumia ile coffee maker, sijui kwa lugha ya kiswahili liitwaje, lakini natumia iyo. Jee, unakumbuka ni nini unaviongeza ndani yake. Ndiyo, wakati mwingine ninaeka karafu, wakati mwingine ninaeka tu kahawa tupu, na wakati mwingine ninaeka manukato, ni mahali gani unayopenda kunywa. Kuna mahali panaitwa Java, Java ni hoteli ya chai, huwa inanipendeza sana. Unahisi jinsi gani bila kunywa kinywaji chako cha kawaida. Kwa sababu mimi si mraibu, siezi sema kuna vile nahisi. Niko tu?

Je, unaweza kuishi siku moja bila teknolojia? Ndiyo, kuna wakati ambao nilikaa sana muda mrefu bila kutumia teknolojia. Kwa hivyo ndiyo, ninaeza ishi siku na nyingine bila teknolojia. Kwa sababu haya mambo ya teknolojia ni sisi tumejifunza na tumekuwa waraibu wa vitu ambavyo saa zingine hazitusaidii.

Unapenda chakula chenye mafuta au chenye kisicho na mafuta. Kulingana nami napenda chakula ambacho hakina mafuta mengi. Kwa hivyo mafuta ya nifanya niskie kutapika, mafuta yafanya roho yangu ichafuke. Kwa hivyo napenda chakula ambacho mafuta yake yamepimwa kwa utaratibu. Yaani mafuta yametosha lakini si mafuta mengi.

Unafanya nini kwanza, unapoanza kazi? Aa, ninapoanza kazi, kitu cha kwanza ambacho mimi hufanya ni kuomba. Ea, napenda sana kushirikisha mungu katika siku yangu na katika yale mambo ambayo nitaeza kufanya. Naombea hiyo kazi na ili niweze kupata kufurahia siku nzima.

Je, umewahi kuenda kwenye tamasha la muziki? Ndiyo Huku Nairobi kuna tamasha mingi sana ambazo hufanyika wakati wa disemba mwaka huu niliweza kushiriki katika tamasha la muziki la sauti Sol huko ambako tulisikiza mambo mengi na nikafurahia sana.

Je unapenda kupiga picha? Ningesema napenda kupiga picha, lakini napenda kupiga picha bidhaa ambazo nimefanyia kazi. Kama ninapotengeneza maua mazuri, ninajipata nimepiga picha. Ninapoenda mahali ambapo kuna mandhari mazuri, najipata nimepiga picha. Lakini mimi mwenyewe picha zangu, sina mingi. Sijawahi elewa mbona sipendi kupiga picha zangu mimi mwenyewe. Hio ni jambo ambalo si rahisi kwa mwanamke lakini kwangu sijui kabisa.

Napenda shati au tishati mhm Kwa maelezo naizasema napenda Afadhali shati kwa sababu shati shati inaezapata shati yambayo inaniibana vizu Lekini pia napenda tishati wakati yambako naenda kazi kwa sababu tishati ni mawazi ya kuvaa kule kazini.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Kama kwa nyumba yangu nimehakikisha ya kwamba hakuna plastiki yoyote ambayo iko kule. Natumia tuu glesi na hiyo nyingine sijui yaitwaje lakini natumia mabati glesi na hiyo materio nyingine.

Jee, unapenda maua. Ah, hili ni swali nzuri. Ningetaka sana pia wewe uninunulie maua. Lakini ndiyo napenda maua sana. Ndio kwa maana, niliamua kuanzisha biashara ya kuuza maua. Kwa sababu, maua ni zawadi ambayo naiona kuwa ya thamani sana kwangu. Maua ni ya thamani sana kwangu.

Ninapenda kununua vitu wapi? Napenda kununua vitu mahali kwingi. Napenda kununua vitu kule online kwa mitandao yaani. Napenda kununua vitu kwenye duka kubwa kama mall. Napenda kununua vitu kwenye duka kubwa ambazo zinauza bidhaa mingi. Ningependa sana kuleta vitu kutoka china. Kwa hivyo ningependa kununua vitu kule kwenye mtandao ama kujipeleka mimi mwenyewe china.

Nini kinachonifanya nifurahi sana? Aha. Nini kinachonifanya nifurahi sana? Wakati ambapo niko na pesa nafurahi sana, hilo ni jambo moja. Pia kupatana na familia yangu inanifanya nifurahi sana. Pia wakati ambapo, wakati ambapo vitu nzuri zinanifanyikia pia nafurahi sana.

Naani ambia kuhusu rafiki wako wa karibu zaidi, unaweza kueleza jinsi mlivyo kutana, rafiki yangu wa karibu zaidi tulikutana nikiwa shule upili, labda ni shuleni, kazini au jirani, nilipatana naye kule shuleni, je unakumbuka mambo mnayofanya pamoja ndio, hadi kuna wakati nikiwa chuo kikuu tulikuwa tunaishi nyumba moja, ni rafiki mzuri sana, nini kinachofanya uwe rafiki wa kweli, kwa sababu yeye ni msichana ambaye, yeye ni msichana mzuri, Ungependa kusema nini kuhusu rafiki yako, rafiki yangu ni msichana ambae, anapendeza msichana mwenye roho safi ningemtakia mazuri sana katika maisha.

Jee, wanapena kununua vitu mtandawoni. Ndiyo, wanapena kununua vitu mtandawoni kama nilivosema hapa wali. Ah, kununua vitu mtandawoni ni jambo nzuri ila wakati mungine watu waneza kutumia vibaya na ukosa kutumia zile vitu ambazo ulinunua ama wakutumia kitu kibaya kulingana na kile ambacho ulikuwa na tunaitagi.

Je, unapenda kusikiza redio? Kwa sasa siezi sema napenda kusikiza redio kwa sababu yale mambo mengi ambayo yako kwa redio ni mambo ambayo yako huku kwingine kote. Kwa sasa huwa sisikizi lakini wakati wa zamani nilkuwa nasikiza sana redio lakini kwa sasa sisikizi sana.

Napenda kufanya kazi pekeyangu au na wengine. Kuna wakati mwingine napenda kufanya kazi pekeyangu wakati mwingine napenda kufanya kazi na wengine. Kwa sababu unajua wamesema umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu ila hatakama napenda kufanya kazi pekeyangu wakati mwingi kazi zinahitaji mshirikiano mkiwa wengi sikwa pekeyako.

Napendelea kusoma ama kuandika? Kama nilivyo sema, eeenh ninapendelea kusoma.Kuandika kuandika kwanichosha mimi. Kila mara naposhika kalamu na na nahisi nimechoka. Lakini kuna wakati nilikuwa naandika nikiwa msichana mdogo, na nilikuwa karibu kumaliza kitabu kimoja. Lakini kwa sasa na na napenda tu kusoma.